Mchezaji Bruno Fernandez wa timu ya Manchester United. Ni mchezaji ninayempenda yeye hucheza. Mpira wa kandanda katika ligi kuu ya uingereza. Hivyo basi nampenda kwa jinsi anavyojituma katika timu ya Manchester United. Hivyo basi mchezaji wa kandanda ninayempenda ni Bruno Fernandes.

Kampuni ya teknolojia ninayo iamini ni Image Connection Center. Hii ni kwa sababu ya umaarufu wake katika mitandao ya kiteknolojia iwapo ni simu, televisheni na vitu zingine za kiteknolojia za kisasa. Kampuni ya Image Connection Center Kampuni inayo julikana kwa umaarufu wake hivyo basi ni kampuni ninayo iaminia.

Ninapotaka kustarehe mimi hujivinjari kwa kufanya mambo kama vile kuogelea, kucheza mchezo wa kandanda. Kutembea na rafiki na pia kusoma vitabu vya hadithi. Huenda likawa hadithi fupi hekaya na pia fasihi. Hivyo basi ninapotaka kustarehe sana sana mimi hucheza kandanda ama kuenda kuogelea.

Siivai miwani na ii ni kwa sababu sina tatizo lolote. La macho ambalo linaeza nifanya nikaivaa miwani. Naam ninaamini kuwa miwani huvaliwa na watu walio na tatizo la macho. Hivyo basi mimi sina tatizo lolote la macho na huwa siivai miwani yoyote.